Utaratibu wangu wa jioni wa utulivu, ili kusaidia kupumzika baada ya siku ndefu. Badaye, mimi hutayarisha chakula cha jioni, chepesi na kula. Badaye, mi natazama runinga au kusoma vitabu. Kisha na wasiliana na familia ili kuwajulia hali baada ya siku ndefu ya kazi. Baadaye, mimi hujiandaa kulala, ili kufanikisha siku ifuatayo.

Ndiyo, mimi utumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu niraisi na haraka kutumia. Ule vile ina usalama mzuri kuliko nila raisi. Pia, usaidia kulenda simu, kompyuter na mfumo wa kazini. Ule vile hupunguza ajia kumbuka njila nyingi.

Nimevutiwa sana na mandhari ya kiasili hasaa yale ya utulivu na uzuri wa kipekee kama machweo ya jua baharini ulima wa kijani kibichi waporomoko ya maji ziwa tulivu na nyanda pana wakati wa kuchomoza kwa jua.

Ndiyo, napenda kuenda pwani kwa sababu hewa ya bahari ya puwayni ni safi na ya kutuliza akili Mawimbi ya bahari unipa amani na burudani Pia ni mahali pazuri pakupumzika vile vile macho ya juwa unipa afueni na ni mazuri sana vile vile pia unafasi ya kutembea na kujiburudisha.

Chukula cha jadi nachokipenda ni kama ugali ni mboga za kienyeji samaki wa kukaanga nyama choma kwa kiasi tu githeri huwa ni mchanganyiko wa mahindi na maharagwe pamoja na mboga za kiasili kama vile managu kunde na kadhalika.

La sijawai kujifunza kupiga gitaa lakini ningependa kujifunza ili nipate maarifa mengi kuhusu gitaa emergency ya kuanza kujifunza na kodi za msingi mbinu za mazoezi na vidokezo vya kuboresha ujuzi ya raka.

Kabla ya kulala usiku mimi upunguza shuguli na kutulia badaya siku ndefu kisha kutengeneza chakula cha jioni nakula badaya na kunywa chai kisha natafakari kidogo na kupanga mawazo badaya nasikiliza muziki au unasama vitabu na haipukana na simu ili kuyasaidia macho Kisha najianda kulala, mapema ili kujipanga kuamka, mapema sikuifuataya.

Nam niliipenda sana somo la sayansi nikiwa shuleni hii ni kwa sababu linanisaidia kuelewa jinsi dunia na vitu vinavyozunguka inavyofanya kazi pia inasaidia katika ufikra za ndani na ubunifu vile vile sayansi inanisaidia kufikiria kwa kimantiki.

Naam, napenda kufanya mazoezu asubuhi, hii ni kwa sababu mazoezi unipa nguvu na uchangamfu wa kuanza siku asubuhi, huu unisaidia akili kuwa makini mapema, pia uweka mood katika hali nzuri siku mzima. Hi ni tofauti ikilingana na jioni huwa ninachoka sana kutokona na shuguli za siku mzima.

Ningependa sana kutembelea piramidi za misri li kuona moja kwa moja ustarabu wa wakale hondisi wao na wajabu Pia ngependa kutembelea the great walls of china, Colossia miaroma, mji wakale wa jerusalem na the guidelines in kenya.

Ninaanza mradi mpya wa kazi kwa kuelewa lengo la mradi kwanza Kisha kuwasilisha mahitaji na taarifa baadaye napanga mpango wa kazi Naweka majukumu yangu wazi na kutambua hatari na athari mapema baadaye kwanza na hatua ya majaribio Kisha ufuatilia na kurekebisha palipo na tatizo.

Naamu timu ninaipenda ya mpira wa mguu ni Barcelona FC Hii ni kwa sababu majulikana kwa mtindo wa wachezaji na wapasi wakumiliki mpira Pia na dhathamini vipaji vya vijana kupitia akademi ya lamisa la masya na inahistoria mafaniki makubwa na wachezaji mashuhuri Pia ucheza kwa obunifu, midamu na kwa mshikama na wakimu.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga na ilinisaidia sana kwa njia tofauti kama vile kupunguza msongo wa mawazo, kuboresha ubunifu wa mwili na nguvu, pia ilinisaidia kupumua vizuri na kutulia kiakili, pia iliboresha mkao wa mwili wangu unavyofaa.

Naam, napenda tshati kusababu ninyepesi na enye starehe inafaa kwa matumizia kila siku pia nirahisi kuwainisha na surali au jeans vile vile yonipo uhuru wa kutembea na kufanya shuguli zangu bila wasiwazi.

Na Napenda chakula cha haraka mara chache tu Kwa sababu ni rahisi na haraka hasa ukiwa na mda mchache Lakini mara nyingi hakina lishe ya kutosha na kina mafuta mengi sana ambayo si nzuri kwa afya ya moyo na mwili.

Na mafunzo ya kazi yalio nisaidia zaidi ni mafunzo ya mawasiliano kwa kwasiliana kwa wazi na kujiamini kazini kuskiliza kwa makini na kuelewa mitazamo tofauti na vile vile kazi ya timu pia imenisaidia zaidi.

Na naipenda zaidi nyama ya kuku hii ni kwa sababu ni rahisi kwenye nyenyu wa na ina mafuta kidogo ikilinganishwa na nyama nyekundu Pia inaeza kupika kwa njia mingi, muneza kuchemshia, kukaanga au kuchomwa.